Ushirikiano, mimi huu amini zaidi katika awasiliano ya wazi na kusikiliza wengine. Mimi ni aina ya mtu ambaye hupenda kuhakikisha kila mmoja katika timu anaelewa lengo letu ni nini na niko radhi kutoa msaada pale mwenzangu anapokwama. Na amini kwamba fanikio ya timu ni bora zaidi kuliko sifa za mtu mmoja. Hivyo mimi huleta nishati chanya na unyenyekevu ili kufanya kazi iwe nyepesi ili kufurahisha kila mtu.

Mafunzo yanayonisaidia zaidi ni yale ya mawasiliano na ushirikiano hapo awali, nilikuwa nadhani kuwa ujuzi wakifundi pekee unatosha lakini mafunzo haya yananifundisha jinsi ya kusikiliza kwa makini, kuelewa hisia za wenzangu na kuelewa mawazo yangu kwa namna ambayo haileti migogoro hii imefanya kazi yangu iwe rahisi na iwe yenye ufanisi kwa sababu sasa naweza kushirikiana na mtu yoyote kwa amani.

Mimi napenda zaidi kutumia GPS hasa kwa sababu za urahisi wa taarifa na papo hapo. GPS inanisaidia kuona hali ya trafiki, kujua kama kuna barabara iliyofungwa na hata kunipa njia badala ya kufika haraka zaidi. Ni kama kuwa na rafiki anayajua kila pahali pembeni mnapoenda. Baada ya mita mbili, unapinda kulia. Maagizo kama hayo hunifurahisha zaidi.